Ndio, ninaweka picha zangu mtandaoni, lakini nafanya hivyo kwa uangilifu mkubwa na kwa kufuata maandili na usalama wa kudigitali. Katika dunia ya leo, mitandao ya kijamii ni tofauti mbalimbali. Zimekua sehemu muhimu ya maisha yetu. Na watu wengi hutumia majukwa haya kuwasiliana, kujifunza, kufanya biashara na kujitambulisha kwa jamii. Kwa sababu hio, kuweka picha mtandaoni si jambo mbaya, lakini ni lazima lifanywe kwa hekima. Kwanza kabisa, ninaelewa kwamba picha ni sehemu ya utabulisho wangu. Picha inaweza kuonyesha uso wangu, familia yangu, marafiki, mahali ninapoishi, au hata shuguri ninazofanya. Hivyo, kabla ya kupachika picha yoyote, hujiuliza, je, picha hii inafaa ionekane na watu wengi? Je, haita niitania hatarini na au kuniretea matatizo baadaye. Kwa kufanya tathmini hii, naepuka kupakia picha abazo zinaweza kunivunjia heshima au kunisababisha madhara. Pili, ninahakikisha kwamba nina heshimu faragha ya wengine. Siwezi kupakia picha ya mtu mwingine bila ridhaa yake. Kwa mfano, kama ni niko na rafiki au mwanafamilia mwenye picha, ni lazima nipate ruhusa yake kabla ya kuiweka mtandaoni. Hii ni muhimu kwa sababu kila mtu ana haki ya kulinda taswira na maisha yake binafsi. Kueka picha ya mtu bila idhini yake ni kukosa maadili na pia kunaweza kuleta migogoro au matatizo ya kisheria. Tatu, ninazingatia mazingira ya picha ninazoweka. Sielekei kueka picha za faragha sana kama vile picha nikiwa chumbani au katika hali ambayo inaweza kutafsiliwa vibaya. Badala yake, ninaweka picha zinazowakilisha mambo chanya kwenye kama vile shughuli za kielimu, kazi, michezo au hafla rasmi. Hii inanisaidia kujenga taswira nzuri mtandaoni, ambayo inaweza kunisaidia hata badaye katika ajira au masomo. Pia ninazingatia usalama wa kidigitali. Najua kwamba watu ambayo au wabaya wanaweza kutumia picha vibaya kama kuzitumia kutengeneza akaunti za uongo au kunitapeli. Ndio maana sielekei kueka picha zenye taarifa nyingi kama vile anwani ya nyumba, namba ya gari au mahali nilipo kwa wakati halisi. Mara nyingi naweka picha baada ya kuondoka kwenye eneo fulani ili kulinda usalama wangu. Kwa upande mwingine kueka picha mtandaoni kuna faida pia. Picha husaidia kushiriki kumbukumbu muhimu kama uhafali, harusi, safari au mafanikio. Pia, zinaweza kusaidia kuonyesha vipaji kama vile sanaa, michezo au uigizaji. Hivyo, si jambo la kuepuka kabisa, bali ni jambo la kufanya kwa busara. Kwa kumalizia, ninaweka picha zangu mtandaoni lakini kwa kufuata misingi ya maandili, heshima na usalama. Nachagua picha kwa makini naheshimu faragha ya wengine, na nalinda usalama wangu binafsi. Kwa kufanya hivyo naweza kutumia mitandao ya kijamii, kwa njia nzuri bila kujiweka hatarini.

Ninachopenda kuhusu shirika langu ni maandili yake, mazingira ya kazi na mchango wake kwa jamii. Shirika langu si tu mahali pa kufanya kazi, mbali ni mahali ya ambapo watu wanatathimia, wanawezeshwa na wanapewa fursa ya kukuwa binafsi na kitaaluma. Kwanza kabisa, napenda maandiri ya ushirika langu. Shirika letu linaongozwa na misingi ya uaminifu, uwazi na uwajibikaji. Kila mfanyikazi anahimizwa kuwa mwaminifu katika kazi yake, kuheshimu wenzake na kuwajibika kwa matokeo ya kazi yake. Hili linajenga mazingira ya kuaminiana, ambapo kila mtu anahisi kuwa sahemu muhimu ya timu. Unapofanya kazi katika mazingira ya aina hii, unapata motisha ya kufanya kazi kwa bidii kwa sababu unajua mchango wako unatambuliwa. Pili, napenda sana mazingira ya kazi katika shirika langu, kuna ushiriko mzuri katika kati ya wafanyakazi na viongozi. Mawazo ya kila mtu yanaheshimiwa na hata mfanyakazi wa ngazi ya chini, anaweza kutoa wazi wazo ambalo, linaweza kuboresha utendaji wa shirika. Hii inajenga utamaduni wa ubinifi, ambapo watu hawana hofu ya kutoa maoni au kupendekeza njia bora za kufanya kazi. Tatu, shirika langu linawekeza katika maendeleo ya wafanyakazi wake. Tunapata mafunzo ya mara kwa mara, warsha na semina ambazo zinatusaidia kuboresha ujuzi wetu. Hii inafanya nijisikie kuwa shirika linajiri kwa mtu. Si kama mfanyakazi tu. Kandili ninavyoendelea kujifanya na kukuza ujuzi wangu. Ndivyo ninavyokuwa na uwezo mkubwa kuchangia katika mafanikio ya shirika. Pia napenda jinsi shirika langu linavyochangia katika jamii. Hatufanyi kazi kwa ajili ya faida tu, mbali pia tunashiriki katika miradi ya kijamii kama kusaidia shule, mazingira au makundi yenye uhitaji. Hii inanipa fahari kufanya kazi katika shirika ambalo linaadhiri maisha ya watu kwa njia chanya. Kwa kuongeza, napenda mfumo wa mawasiliano ndani ya shirika, viongozi na wanaopatikana, wanasikiliza na wanatoa marejesho kwa kujenga. Hii inasaidia na wanatoa marejesho wa kujenga. Hii inasaidia kutatua matatizo mapema na kuboresha utendaji wa kazi. Kwanza kabisa, napenda maadili ya shirika langu. Shirika letu linazikajia uaminifu, nidhamu na uwajibikaji. Kila mtu anatarajiwa kufanya kazi kwa bidii na kwa uadilifu. Hii inanifanya nijisikie kuwa ninafanya kazi katika mazingira yenye haki ambapo juhudi za watu zinatambuliwa na kudhaminiwa. Hakuna upendeleo mbali kila mtu anahukumiwa kwa kazi yake. Pia napenda fursa ya kujifunza na kujiendeleza. Shirika langu linatoa mafunzo, semina na warsha ambazo zinasaidia kuboresha ujuzi wangu. Hii inanisaidia kuwa mfanyakazi bora zaidi na kujiandaa kwa majukumu makubwa zaidi siku za usoni. Kwa kumalizia, ninapenda shirika langu kwa sababu lina maadili mema, lina ushirikiano mzuri, lina viongozi wanao ajili, linaweka mkazo katika maendeleo ya wafanyakazi. Haya yote hunifanya nijisikie kuwa niko mahali sahihi na hunipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii kila siku. Asanti.

Ushauri muhimu ningependa kumpa mtu mwingine ni huu. Ajifunze kujidhamini, ajue malengo yake na awe mvumilivu katika safari ya maisha. Maisha hayana njia moja ya mafaniko. Ni kila mtu ana muda wake wa kung'aa. Ni muhimu sana mtu ajue kuwa yeye ni wa thamani na ana uwezo wa kufanikiwa. Hata kama mazingira yanamzunguka hayampi matumaini. Kwanza kabisa, ningemshauru ajifunze kujipenda na kujithamini, watu wengi wanajidharau kwa sababu ya maneno ya wengine, kushindwa kwao au hali zao za maisha. Lakini ukweli ni kwamba kila mtu ana vipaji, uwezo na nafasi ya kujifanya mambo makubwa. Unapojithamini unakuwa na ujasiri wa kujaribu, kujifunza na kusimama unaposhindwa. Pili, ningemshauri awe na malengo katika maisha. Mtu asiye na malengo ni kama meli isiyo na dira. Malengo humsaidia mtu kujua anapotaka kufika na kuchukua hatua sahihi. Ni muhimu kuyaandika, kuyapanga na kuyafanyia kazi kila siku. Hata kwa hatua ndogo ndogo. Tatu, ningemshauri awe mvumilivu na mwenye bidii. Mafanikio hayaji kwa haraka. Watu wengi huu kukata tamaa wanapokutana na changamoto au kuchelewa kuona matokeo. Lakini ukweli ni kwamba kila juhudi unayoweka, leo hujenga kesho yako. Mvumilivu huona matunda ya kazi yake kwa wakati unaofaa. Pia, ningemshauri achague marafiki wa busara. Marafiki wanaweza kukujenga au kukubomoa. Ni muhimu kuwa karibu na watu wanaokutia moyo. Wanao kuheshimu na wanao kuhasimisha kufanya mema. Epuka watu wanaokudharau, kukutanisha tamaa au kukuvuta kwenye tabia mbaya. Zaidi ya hayo, ningemshauri ajifunze kila siku dunia inabadilika kwa kasi na maarifa ni nguvu. Kusoma, kuuliza maswali na kujifunza kutoka kwa wengine, humsaidia mtu kubaki mbele na kuwa na fursa nyingi zaidi. Elimu si tu darasani, bali ni maisha yote. Kwa kumalizia, ushauri wangu ni kwamba, mtu ajithamini, awe na malengo, awe mvumilivu, achague marafiki wazuri, ajifunze kila siku, ukifuata haya, hata kwa safari itakuwa ngumu, mwisho wake utakuwa mzuri. Asante.

Ndiyo, napenda asali, na ninaona kuwa chakula cha kipekee chenye thamani kubwa kiafya, kitamaduni na hata kihisia. Asali si tu tamu, bali pia ni dawa ya asali, chanzo cha nguvu, na sehemu muhimu ya maisha ya watu wengi tangu zamani. Watu wa tamaduni mbalimbali duniani, wameitumia asali kama karne nyingi kwa sababu ya manufaa yake mengi. Kwanza kabisa, napenda asali kwa sababu ya ladha yake ya asili. Tofauti na sukari ya kawaida asali ina utamu wa kipekee unatokana na maua na mimea ambayo nyuki hutembelea. Kila aina ya asali ina ladha yake maalumu. Kuna asali nzito, laini, yenye harufu ya maua au yenye ladhi ya miti. Hii inafanya nifurahie kuitumia katika chai, uji, mkate na ata pekee yake. Pili, napenda asali kwa sababu ya faida zake za kiafya. Asali ina virubatisho vingi kama vitamin, madini na antideoxins. Inasaidia kuimarisha kinga ya mwili, kupunguza kikohozi, kutuliza koo na kusaidia mmenyoko wa chakula. Wakati nina mafua au kikohozi, mara nyingi hutumia asali pamoja na maji ya uvuguvugu au tangawizi na hunisaidia sana. Hii inanifanya nione asali kama dawa ya asili. Tatu, napenda asali kwa sababu ni chakula cha asili kisichohitaji kemikali nyingi. Asali utangenezwa na nyuki kwa njia ya ajabu. Wakichukua nekta kutoka maua na kuibadilisha kuwa chakula kitamu na chenye nguvu. Hii, hii inanifanya ni heshimu sana kazi ya nyuki na umuhimu wao katika mazingira. Bila nyuki, si tu hatunge kuwa na asali. Bali pia mimea mingi isingeweza kuchanua vizuri. Zaidi ya hayo, asali ina nafasi kubwa katika tamaduni na dini mbali mbali. Katika jamii mingi, asali huonekana kama ishara, baraka, afya na ustawi. Katika baadhi ya tamaduni, asali hutumiwa katika sherehe, tiba za jadi na hata zawadi. Hii inaonyesha kuwa asali si chakula tu, bali pia ni sehemu ya urithi wa binadamu. Pia napenda asali kwa sababu ni chakula kinashoweza kutumiwa na karibu kila mtu. Watoto, watu wazima na hata wazee wanaweza kuitumia kwa usalama ikiwa ni asali safi. Inaweza kutumika katika vinywaji, chakula au kama tiba. Hii inafanya asali kuwa chakula chenye matumizi mengi sana. Kwa kumalizia, napenda sana asali kwa sababu ya ladha yake, faida zake za kiafya, asili yake na nafasi yake katika tamaduni za binadamu. Asali hunipa nguvu, hunisaidia kiafya na hunikumbusha uzuri wa maumbile. Hivyo, kila ninapotumia asali, si tu ninapata utamu, bali pia ninapata faida kubwa kwa mwili na maisha yangu. Asante.